Kinacho nipamotisha kazini ni mambo kama haya. Jambo la kwanza, kujua kama kazi ni nayofanya inamaana na inaleta matokeo. Jambo la pili, kujifunza vitu vipya na kuboresha ujuzi wangu. Jambola tatu, kudhaminiwa, hata pongezi ndogo uongeza moyo. Jambola nne, malengo yaliowazi na kuona maendeleo yangu. Jambola tano, mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano na wenzangu. Jambo la mwisho ni kujitegemea kifedha na kujenga maisha mbora baadaye.

Napenda juisi ya matunda safi na yenye haina sukari nyingi. Napenda juisi ya machungwa huwa iko na ladha safi, kidogo chachu na yenye vitamin C. Napenda pia juisi ya tikitimaji huwa iko baridi na yenye maji mengi. Sipendi sana juisi yenye iko na sukari nyingi sana.